Ndiyo, nagawanya taka, kama vile tuseme ni evunja glasi, naeka kando, sichangani na taka taka ya ina ingine, kufabu unajua aneza tupa pale kwa pipa, ipate labda mtu anenda hapo kuchokora, aneza muumiza, kwa hivyo na kama glasi natupa kwenye shimo, kwenye choo za ya shimo, alafu pia vyakula na gawanya ambaye natinenda na zikiwa kando kwa sababu rajoe zineza potelea, zinaisha, zikikawia zinaisha na plastiki naiweka napatia wale watu wanaokota plastiki ili yende itengeneze kitu ingine. Kwa hivyo ndiyo mimi na gawanya takataka na ni muhimu pia kugawanya hiyo takataka. Kwa sababu inaraisishia wanao kujia yo taka inaraisishia kazi.

Kumbu kumbu mzuri ni nayo ya shule. Acha mianze kuanza na ya shule ya upili na kumbuka marafiki. Marafiki zangu walikua wazuri pale chfile upili na pia kuenda katika michezo ya kuyigiza. Ampapo tulienda nakuru, tuka ibuka, tukawa na mbali moja. Afutuka alikwa kuenda ikulu ku kutumbuiza kwa rais. Sitaisa hao iyo wakati juwe nikuwa tukuwa na furaha. Jambo lingine, kumbu kumbu lingine ni konalo la shule nilipokuwa katika chuo kiku. Nikiwa chuo kiku kila iyo wakati wote na wale marafiki pia nilipata na wopale tulisaidiana sana. Pia kukimawazo, tulikuwa tunafanya adikazi. Hile wakati ya tuko shule, tunaheza kupata mapato kidogo. Na nam, iyo ndio kumbu kumbu. Nikonazo mzuri za shule.

Ndiyo napenda kuimba kwanza zile nyimbo za kumsifu mungu, pia za kidunia. Napenda kuimba ila sina sauti ya kuimba. Siezi sema nikona sauti, nikona talanta ya kuimba. Nyimbo nyimbo hukuwa zinachangamsha mtu. Na pia zina hafanya unafuraia. Nyimbo zingine nazo penda, napenda kuimba. Nyimbo za kitamaduni nyimbo za za kudensi ya naam kwa hivyo mimi napenda kuimba na pia napenda kusikiza nyimbo si kuimba pekee kwa hivyo ninaposikiza ninaimba, naenda karaoke ninaimba, jawapo sina sauti nyororo nyororo kama ile ya kumtoa nyoka pangoni sina sauti mzuri ya kuimba.

Aya jambo ninalolifanya usiku kabla ni lale ni ninaenda bafu naoga nasugua meno nafanya maneno ya uso mambo yangu ya uso yanayofanya nikuwe na uso nyororo kisha napeleka watoto chumbani mwao wanalala, wajitayarishe kesho yake kisha nakaa kwenye sebuleni, natazama runinga, alafu, pia jambo lingine nalofanya kabla ni lale ni naomba. Naomba na shukuru mungu kwa siku njema, na shukuru mungu kwa afya, na shukuru mungu kwa chakula kwa nisi kila mtu waliyeza kupata chakula naam afukisha na lala.

Nchi ningependa kutembea ni nchi ya afrika kusini na mahala naweza penda kutembea haswa katika afrika kusini ni cape town eneo la cape town na johannesburg lakini sana sana cape town kwa sababu naona vile ni kurembo nikiangalia hadi kwenye kwenye runinga naona vile ni kurembo kunafanya natamani kutembea kwanza kuna hiyo kuna hiyo maeneo inakuanga imepakwa rangi zinazovutia tofauti tofauti lakini zile rangi kama manjano zile rangi zinamulika kabisa hiyo eneo inakaa mzuri sana ningependa pia kwenda kuona vile vinyweo vinavyotengenezwa ya wine vile zinavyotengenezwa na jambo lingine ni fanya ninafikiria kuhusu hiyo safari ni vile watu wa huko Afrika Kusini wanapenda watu naona kama ambao wanapenda watu wanapenda raha na hiyo ndiyo inanifanya natamani kwenda kutembea huko.

Programu kama za televisheni programu ninazoziofuatilia ni kama vile maria na pia programu nyingine naofuatilia ni umjolo na programu nyingine naofuatilia ni programu inayotuongelesha wanawake. Ili wasipate ugonjwa wa akili na tuweze kujipenda zaidi inatuambia vile wanawake wanapenda wanapenda kujilaumu kwa mambo ambayo hawayawezi kwa hivo inatuonyesha vile tunafaa tunajipenda tunajichunga si kila saa kufikiria tu uzazi na maneno ya nyumba unakuwa pia uko na wakati wako.

Najifurahisha kwa kuita marafiki kwangu na wapikia, tunanunuwa vinywaji vitamu, tunafurahia pamoja na pia tunafurahia. Wakatu wa kujifurahisha pia naezaenda kuogelea kwa uteri ikona mahali pa kuogelea na pia kuenda kujaribu uteri mpia mpya. Na mpenzi wangu, pia yyo njia moja, ninao jifurahisha nayo. Na pia, na jifurahisha pia na chakula. Chakula ninayoipenda iyo kuku, anlazima nunue kuku, na jifurahisha naayo. Yyo ndio njia moja, navo jifurahisha, njia ya pili. Nayojifurahisha ni kutengeneza video alafu naieka katika tandao wakijami. Ivo nakuwa nimefurahia.

Siwezi sema napenda ama nachukia, lakini niko hapo katikati, siati sisikizi, nasikiza mziki za jadi, na pia zinaeza kunionyesha zile vitu mababu zetu walukua wanasikiza na vile walukua wanafurahia iyo mziki. Jambo lingine ni mziki miziki ya jadi. Kwa sasa haichezwi maramingi. Unapata kumekua na mziki ingine mingi. Kwa hivyo tunasahau miziki ya kitambo. Kwa hivyo siyati sipendi na siyati napenda, nipo apo katikati, lakini sichuki mziki ya jadi. Kwa hivyo naiza sema naipenda kidogo tu. Na mziki ya jadi pia ilikuwa na mafunzo mingi kushinda yetu hii ya kisasa. Ilihali bado na jipata ni kisikiza mziki ya kisasa kwa maramingi. Kwa hivyo ya jadi, na isikiza nikienda pale nyumbani, kuona bibi, amakuona babu. Najipata na hapo ndio tuneeza weka hivyo muziki ya jadi, tunasikiza na wawo. Ama kama nataka kuonyesha rafiki yangu, kitu, ama asikize, kitu kilicho semwa kwa katika muziki wa aina moja.

Natumia Wi-Fi. Data kununua hapa kwetu. Data ni pesa mingi sana. Lakini Wi-Fi unajipata unalipa mwezi elfu moja, mia tatu inakupeleka mwezi mzima. Lakini data, ntakua naweka pesa kwa simu kila siku ndiyo ninunue data. Mimi natumia Wi-Fi. Napenda kutumia Wi-Fi kwa sababu inafanya ninaweza kuhifadhi pesa, naeza kujipanga kimwezi. Si kila siku ni mara data imeisha, unataka kununuwa ingine. Data imeisha, ukikaka, unataka kununuwa ingine. Kwanza ukinunuwa data ya safaricom, unaumia. Hujui inaisha aje, inaisha tu. Baada ya siku moja, ikimaliza masaa ishirini na nne hiyo inaisha. Lakini wifi, ukilipa mwezi, tuseme ulilipa tarehe mbili wa mwezi huu. Utalipa tena tarehe mbili wa mwezi ujao. Kwa hivo inakuwa iko sawasawa kutumia wifi.

Haya, shuguli zangu za wakati wa mvua. Kwanza nahakikisha kabla mvua ikuje nimepanda. Mi niko na shamba, pale nyumbani, kwa hivyo nahakikisha nimepanda mahindi, kabla mvua haijanyesha. Kisha wakati wa mvua kama nahakikisha siko inje sana. Kwa sababu niko na shida ya kifua na mvua inakuja na baridi. Cha pili nahakikisha nimenunua nguo za huo msimu wa mvua. Na pia nahakikisha kuwa tunaweza kuchota maji ya mvua kwa sababu huwa tamu sana kama hiyo ninsababu ya kupenda mvua lakini pia napenda hiyo wakati kuna mvua kubwa lakini mvua pia inabadisha mpango wangu kwa sababu kazi yangu mingi ni ya kuenda kuonyesha watu mashamba za kununua. Kwa hivyo unapata kukinyesha sipati watu wa kupeleka kuona shamba. Kwa hivyo biashari inakuwa iko chini kidogo. Inaniadharisha sana. Na ninaposikia sauti ya mvua. Nasikia hiyoo ni tu wakati nafaa kuwa ninapumzika kwa nyumba. Bado nasikia vibaya kwa sababu naona inezazuia kazi yangu kuendelea vizuri. Ilihali kwa sababu ni lazima itendeke sina budi ila kukubali ya Mungu, ya Mungu ni mengi ya kuku ndo mayai.

Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wakutafuta pesa. Uwezo wakueza kujikimu kimaisha. Uwezo wakueza kuchangia katika nyumba. Uwezo wakupata kazi. Kupata kazi imekua jambo la kutatanisha sana katika inchi yetu. Na kama mimi kabla nipate iyo pesa inakua kizungumkuti sana. Hivo nikapata uwezo wakupata pesa ningefurahia sana.

Ndio nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu, hata niko na biashara yangu, saa hizi ni vile sijafungua duka, ninauza vitu kwenye mitandao ya kijamii, ninauza nguo na ningetaka pia kukuwa na duka siku moja. Ya kuweza kuuza hizo nguo zangu vizuri bila tashwishi yoyote, kwa hivyo nishahi fikiria kuanzisha biashara, kwanza mingi. Nimewahi anzisha hadi biashara ya asali ikaanguka. Nikaanzisha biashara ya kuuza vyombo, ikaanguka pia sikuwa napata wanunuzi, lakini sahii ya nguo napata wanunuzi hapa na pale, marafiki, jamii yangu wananishikilia wananunua. Kwa hivyo nikifungua duka, nitajituma na nitajitahidi. Niweze kuuza nguo zaidi.